Ningependelea kuwasiliana na watu kupitia simu ya mkono kwa sababu ya teknolojia sasa hivi imeboreshwa kwa uzaidi. Simu za mkono zimesaidia zaidi katika kuwasiliana. Naeza nikawasiliana na mtu ambaye yuko mbali kwa kuonana na yeye kupitia video call. Au pia naeza nikampigia simu tukawasiliana kwa njia ya sauti. Kwa hiyo, mawasiliano sasa hivi yamerahisishwa kupitia teknolojia na simu imesaidia zaidi.